Nini kinachonifanya nicheke? La kwanza jamba ambalo linalofanya mimi nicheke kila siku ni nikiona kitu ambacho hunifurahisha kama video vyenye vitu vya ucheshi. Jambo hilo linanifanya nicheke. Ya pili nikiwa nimeamka salama jambo hilo hunipa furaha na hunifanya nicheke.